Mimi napendelea mahali pa ukimya, penye utulivu, mahali penye kelele pananipa changamoto. Hata hapa nnapoishi saivi lina pita gari moja moja lakini sipendezwi hivo. Nitahamia sehemu yenye ukimya zaidi kwa sababu ndizo sehemu ambazo napenda kuwa na pendezwa nazo.

Sera ya ukuzaji wa vipaji vya wafanyakazi. Kweli, ndiyo sera ambayo mimi naona ina umuhimu sana, sana, sana, sana. Kwa sababu mtu unapoenda kufanya kazi katika shirika alafu. Yeye, kama yeye, hana maendeleo ya aina yeyote inafikirisha. Pengine naweza nikasema kwamba hiyo siyo sehemu sahihi mtu kuwepo. Lazima uwe katika sehemu ambayo inatoa matunda. Ambayo moja ya matunda ni wewe kukua katika unanchokifanya. Kupitia kampuni uliopo. Kwa hivyo lazima uwe na sera bora kwamba huyu mtu tuliyemuajiri tunamtengeneza vipi aje kuwa kiongozi wa badaye? Tunamtengeneza vipi aje kuwa mbobezi katika hii sekta hapo baadaye? Hizo sera nizakuzitazama sana lakini pia kuna sera za masilahi HIzo ni sera muhimu sana. Masilahii ya mfanyakazi. Lazima kuwe na masilahi ya kifaida ambayo yanaenda kumusaidia mfanyakazi kutengeneza kipato kilicho kizuri na kufaidika zaidi ya kifedha tu. Kitu kama hicho.

Ningependa kuona tunajenga jamii ambayo inamaadili na ubunifu na maendeleo. Sasa kuona maendeleo gani katika jamii. Ningependa kuona yale maendeleo ya kifedha na ya watu kama watu. Taifa kama taifa linaeza likawa lina pesa nyingi sana. Lakini watu wake hawana maendeleo. Ningependa kuona watu wanapata fedha na kukua kibiashara na miundombinu na huduma za kijamii. Kama hospitali, afya, shule. Hivi vitu vina vina saidia sana kama tutaweza Kuviendeleza. Tena kwa mataifa kama mimi ninayotoka huduma za afya. Kiukweli maendeleo yake ni madogo sana. Yani yanaumiza kwa kweli. Kwa maana iyo unuona kuna vifo vingine havina hata msingi. Maswala ya mama na mtoto yani ni changamoto kwa kweli. Ni changamoto. Changamoto sana.

Mnyama wa nyumbani ambae wakufugwa na mimi namtaka kumfuga. Kwanza nitakuambia napenda kufuga mbwa. Mbwa ndo aina ya mnyama mbaye napenda kumfuga. Na mwonekano wake ni mzuri lakini pia unaweza kaona una ukali ndani yake. Hivo aneza katishia watu ambao wanataka kuharibu usalama. Lakini mbwa kwa tabia zake ni mtiifu yaani unachomwambia. Anafanya. Lakini katika vitu vya kuchekesha bana mbwa unaweza Ukamtisha. Yaani mbwa ye ni mkali lakini ukamtisha naye katishika vile vile hiki ni kitu ambacho kina kina shangaza sana. Na kina chekesha. Lakini mbwa. Asili ya wanyama wote ni porini lakini ye kwa sababu amekuwa mtiifu. Ndo maana anaweza kufugika. Ndo maana napenda hawa wanyama hupenda kufugwa.

Wakati wa juakali, kwanza napenda kufanya kazi ambazo, aziniusishimi mi kuwa katika juakali, hivo niwe ndani kwenye kivuri, lakini pia kama itanilazimu niwe kwenye juakali bana, ntajikuta natumia majia kunywa mengi sana ilikuweza kupoza mwiri, lakini wakati, ntapia ntakuepa matumizi ya nguvu nyingi kwa sabu ntajikuta natoka jasho jingi alafu, nachafua mafazi yangu, mana navaga sana suruwali na shati katika majikumu yangu. Mengi sana.

Rafiki yangu mimi wa karibu zaidi bwana tulikutana shule. Ni rafiki yangu mmoja mzuri sana. Na ni rafiki mwema na menisaidia katika mazingira tofauti tofauti. Tulikutana shule, ye alikuwa ni monitor. Alafu mimi ni muongeaji sana alikuwa ana niandika jina kila siku ili walimu waweze kunichapa. Sisi wapiga makelele, alikuwa nikiranja pia. Lakini mwisho wa siku katika uo mchakato ndo tukazoeana. Mambo ambayo tumefanya pamoja, tumesoma wote sana tumelekezana wote mahesabu, tumeelekezana wote maswala ya historia, lugha. Lakini pia tumeweza kucheza mpira pamoja na kusaidiana katika changamoto tofautitofauti. Na kitu ambacho kimemfanya awe rafiki yangu wa ukweli ni ule moyo wa upendo. Moyo wa msaada pale ambapo unakua na changamoto hata mimi nilipokuwa na huo moyo kwake kiukweli imesaidia na ningependa kumwambia tu kwamba na mpenda na ningependa eendele kuwa rafiki yangu. Siku zote kwa sababu ninajifunza bado vitu vingi kutoka kwake na amekuwa mtu muhimu sana katika maisha yangu. Icho ndo kitu ambacho ningependa kumuambia.

Natumia kompyuta kwa mambo mengi sana, lakini makubwa zaidi ambao mimi natumia ni kazi binafsi za ofisini na kazi zangu binafsi za nyumbani kueza kueka mambo yangu yote sawa kwa sawa kwa mfano mahesabu ya kifedha, kuanda report ya mwezi nilivyo tumia fedha, kupanga mipango yangu mengine kueka katika ratiba. Kuna tumia kompyuta katika mambo tofauti. Lakini kubwa ni mambo ya kazini na mambo yangu binafsi ya kifedha na masomo.

Mimi ni mpenzi wa vyakula vitamu vitamu, lakini pia nyama ni mpenzi. Nyama ni kitu ambacho hakina sukari, tunajua, lakini kinalatha moja nzuri sana mdomo wangu, lakini vitu vitamu-vitamu, vyenye sukari-sukari, napendelea, lakini kuna wakati mwingine, vitu venye uchachu kwa mbali, vina nivutia sana, napendezwa na vitu vichachu-vichachu, ninakula, ninafurahi, ninaenjoy utamu wa vyakula. Hata ukiangalia hapa naona aasa hivi katumbo kangu kanaanza kukuwa kuwa kwa sababu ya latha ya chakula kuna wakati mwingine unakula, unaona chakula kime ingia mdomoni, tumboni kumejia. Lakini kutokana na hamu ambayo iko mdomoni ile latha ambao ulikuwa unaisikia utamutamu ambao mimi ndio naupendelea. Basi najikuta naongeza tena chakula, matokeo yake ndio hivi. Uzito unaongezeka. Alafu unapata kujilaumu. Lakini kiuhalisia napendelea ladha tamu kwenye chakula.

Mimi kama mimi binafsi ni mpenzi sana wakuoga majiya moto ki ukweli. Kwa sababu ni hasa hasa nyakatiza asubuhi. Ukija kuangalia na mna inavyosisimua misuli na hisia ambazo unazipata. Majiya baridi bwana tu kiwa niwe mkweli tu ki ukweli. Ya na shtua mwili alafu ya na ya nakua ni changa moto. Mtu unapata hata uoga ya kuanza kuya oga. Lakini maji ya kiwa ya moto, ama ya kiwa ya vugu-vugu pale, ya mesha chemka vizuri. Ya na lile joto ambalo mwili unahitaji kwa asubuhi. Inaleta raha sana, yaani hata unapooga ya mtu unasikia rahahivyo kiukweli, napenda sana kuoga maji ya moto. Na ni moja ya vituambavyo napenda kufanya. Ninapo ingia bafuni, ninapotaka kuoga au nikiwa nataka kutulia. Basi naweka maji ya moto, alafu na ingia ndani yake na najisafisha na hukunikiwa kwenye mawazo yangu na furahi na penda kuoga majiya moto sana.

Kuhusiana na kupanda milima bwana mimi napenda na nina uzoefu kidogo kwa sababu nimeshai kupanda milima miwili mikubwa sana hapa Barani Afrika. Mmoja ndio mlefu Barani Afrika kote ambao unaitwa milima Kilimanjaro. Nathani ata unaeza kuwa unaufamu lakini pia nimepanda milima meru na huo ni mlima mmoja mkubwa sana ambao unapatika na arusha. Kilimanjaro ulikuwa ni milima ambao unafuraisha kutokana na mandhali halia ewa ya kule. Na mpaka unafika juu sio mchezo Kwa maana hiyo Kiuhalisia nilifurahi. Nilifurahi sana. Na nilivutiwa nivo panda mlima kilimanjalo na ndio hapo. Nikaanza kupenda sana upandaji wa milima. Lakini baadaye nikajini kapanda mlima meru. Mpaka kufika kileleni kwenye meru. Ilikuwa ni rekodi moja nzuri sana. Na nilifurahi sana. Na niliweza kushangilia na nijiambo jema sana na napenda kupanda milima na nina ndoto kwenda kupanda tena milima kilimanjaro kwa sababu ni historia na unaruti tofauti tofauti na sasa hivi ningependa kupanda ruti ya marangu ambao ni ruti nzuri sana ili niweze kufika kileleni napenda sana kupanda milima.

Utaratibu wangu mimi asubuhi bwana kwanza una unaanzaga na maombi pale ninapoamka napata maombi halafu baada ya kufanya maombi namshukuru sana bwana mungu wangu kwa kunilinda. Na kumuomba nisaidie hiyo siku iweze kuwa bora. Alafu baada ya hapo huwa naenda kupata kifungua kinywa. Mi napenda kutumia nyama ata asubuhi nikipata nyama na juisi ya ukwaju basi roho yangu inasuuzika kabisa yani nakuwa mwenye raha, mwenye furaha. Muda ambao napenda kuamka mara nyingi ni saa kumi na moja na nusu mpaka saa kumi na mbili kamili. Huo muda hapo mara nyingi huwa nafungua macho na kuamka. Na mambo ambayo mimi nahitaji kufanya kabla ya kuondoka. Mara nyingi ni kukoga, kuvaa nguo, kisha kutandika kitanda. Kuzima taa zote na kuhakikisha mambo yote yamekaa sawa. Alafu unatoka lakini mara nyingi ya asubuhi zangu nahisi raha. Kwa sababu mwili una kuwa na nguvu na akili inakuwa imetulia sana yani. Kwahiyo na kuwa na ubunifu na uwezo kuzalisha sana kuhusu asubuhi zangu. Hivyo ndivyo ninavozihisi.

Je umewahi kujifunza kupiga gitaa. Binafsi kwa kweli niseme tu kweli mimi sijawahi kujifunza kupiga gitaa. Kwa namna yoyote ile wala mimi sina ujuzi wa aina yoyote katika upigaji wa gitaa. Mimi ni mgeni kabisa kwenye mambo ya gitaa. Japokuwa nimeshawahi kulishika na nikalipiga lakini sijalipiga kama mbobezi ama mtaalamu wa upigaji wa hiyo ala ya muziki ya aina ya gitaa. Kiukweli mimi sijawahi, sijawahi kabisa kujifunza. Lakini pia ninawajua baadhi ya watu ambao ni walimu wazuri sana. Kwenye maswala ya kupiga gitaa na wamebobea ni wako juu vibaya sana. Wanajua sana sana sana sana sana. Hata mimi mwenyewe natamani wangenifundisha nami nijue kupiga hiyo ala ya muziki ambayo inaitwa gitaa. Gitaa ni kitu kimoja. Matata sana ukijua bana. Unafurahisha, unavutia. Ata wadada, huvutia sana.

Mchezaji gani wa mchezo? Unawapenda? Ki ukweri mimi napenda mchezaji anaitwa Lionel Messi. Lionel Messi bana ni mchezaji ambaya anajua sana kucheza mpira ama kabumbu kulisakata. Jamaa anapoingia uwanjani hana masiara na kazi hacheki na adui. Yuko pale kwenda kutoa matokeo na namna anavyoongoza timu yake kama kapteni. Kwa kweli hapana hakuna mchezaji kama Lionel Messi. Lakini kwa hapa Tanzania kuna mchezaji anachezea Kilabu Cha mpira kinaitwa Dar Salama young Africans. Anaituwa Pakome Zuzua ametokea Ivory Coast amekuja kucheza ligi kuu yetu hapa Tanzania ni mtu ambaye anauamuru mpira na mpira unatekeleza kile alichokiamrisha. Yule bwana anaujua sana mpira na anafahamu sana mpira. Na hali moja ya mchezaji ambaye ninampenda sana na ananivutia.

Je, umewahi kufanya kazi ya kujitolea? Ndiyo, mimi nimefanya kazi ya kujitolea na nilipotoka chuo nakumbuka kazi katika kampuni moja ya kilimo ilikuwa inaitwa Jatu, jenga afya tokomeza umasikini. Ile kampuni mimi nimefanya kwa muda wa mwaka mzima nikiwa nimejitolea, ndipo wao wakaamua kunipa mkataba baada ya hapo na kuniajiri. Lakini kiuhalisia, nimejitolea sana sana sana katika ile kampuni na nilijifunza mambo mengi kwakweli na nilielewa umuhimu wa kujitolea na niliweza kutengeneza jina langu na thamani nikathaminiwa na nikatoa matunda mazuri kabisa katika kazi hiyo ya kujitolea. Ni kazi nzuri sana kufanya kazi kwa kujitolea hasa ukiwa kijana mdogo, unapata fursa ya wewe kuweza kujijenga na fursa hiyo, ukiitumia vizuri unapata matunda mengi sana.

Unahimizaje ushirikiano katika timu? Kwanza kila mtu katika timu mimi ili tuweze kuimiza ushirikiano ni lazima akubali kwamba tukipoteza, tumepoteza wote na hasara ni kwa wote. Hivyo kitu cha kwanza tunahitaji mtu awe tayari kila mmoja kwenye timu kujitolea. Lakini namba mbili lazima kuwe na mawasiliano mazuri katika watu wote au wanatimu wote ili tuweze kuwa katika mstari mmoja na twende sambamba kuweza kutimiza malengo yetu. Lakini pia uelewa kwa nini tuko pale kujitambua kufahamu kwa nini tuko pale. Mmoja akifanya vizuri wote tunakua tumefanya vizuri. Kwa maana hio inabidi tushirikiane, tusukumane, tusukumane, twende mbele. Hivo ndivo namna ambavyo mimi binafsi ninatumia kuweza kuhimiza ushirikiano katika timu.

Unavyolea nywele zako mara ngapi? Hili swali nadhani ulitaka kusema unanyoa nywele zako mara ngapi kwa sababu naona limekosewa kiswahili kilichotumika hapa kidogo sio kiswahili kilicho kuwa sanifu. Kwa kuwa nimelielewa mimi nitasema kwamba ninanyoa nywele zangu mara nyingi, mara moja kila wiki kwa maana hiyo katika mwezi ninanyoa mara nne. Na nina ndevu pia huwa nazipeleka kwenye saluni pale kwa hivyo ninavyonyoa nywele. Ninanyoa na, na ndevu zangu zinakuwa safi kabisa, nakuwa mtanashati, kijana napendeza. Hivyo ninanyoa mara nne kwa wiki, kwa mwezi, katika mwezi mara nyingi mwisho wa wiki ndiyo nafanya hivyo kati ya jumamosi ama jumapili ya mwisho wa wiki.

Niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza. Kuna ujuzi tofauti tofauti lakini mimi bwana kwa sababu ni mtaalamu wa tehama, teknolojia, habari na mawasiliano napenda kujifunza ujuzi wa kutengeneza programu. Huu ni ujuzi ambao naamini utanisaidia sana huko mbele katika ajira zangu. Labda unaweza kueleza ni kwa nini ujuzi huu ni muhimu kwako kwa sababu huu ujuzi utachangia katika ukuaji wa ajira yangu. Naongeze kwa la fedha, ndiyo maana, ninasema ujuzi ni muhimu. Je umeshawahi kujifunza, ujuzi huu hapo awali, jibu ni ndiyo. Ndiyo nimeshawahi na ninaweza kufanya kwa kiasi fulani na natamani kujifunza. Ungependa kueleza jinsi utakavyojifunza, ndiyo. Nitajifunza kwa kutumia video za mtandaoni, kwa kutumia mtandao wa YouTube, na kuwa na kufanya pembeni mazoezi ili niweze kufanya hilo jambo unahisi ni wakati gani mzuri wa kuanza hata sasa ni wakati mzuri wa kuanza ni mimi tu mwenyewe ninayechelewa kuanza.

Unapenda mikutano ya aina gani? Mimi binafsi napenda mikutano ya kufanyika mtandaoni kwa sababu bwana unaokoa muda, unaokoa muda na mara nyingi na kwenye mifupi kwa sababu haina mambo mengi sana ya kujadili kama tukiwa tumekutana kwa kuonana sura zetu. Kwa maana hiyo mimi napenda sana mikutano ambayo ni ya kufanyika kupitia mitandao. Kama Teams, TeamViewer, Zoom. Hii ni mitandao ambayo imekuja kurahisisha lakini pia kuna mtandao mmoja ambao umefungwa nilikuwa naupenda sana unaitwa Skype. Ule mtandao ulikuwa ni mtamu sana katika kufanyia kazi za kaa mkutano. Mikutano bwana ni mizuri na inajenga, inajenga ndio maana mi napenda mikutano ambayo ile ni ya online wanasema ama ya mitandaoni wazungu wanasema.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni ipi? Shughuli yangu ya kupendezwa mimi bwana ni kazi ambayo ninafanya. Hii ndio shughuli yangu ya kunipendeza. Mimi ni mtaalamu wa teknolojia ya bali na mawasiliano. Na kazi yangu kubwa ni kutengeneza programu ambazo zina sapoti mifumo ya kibenki. Watu kueza kufanya miamala tofauti tofauti kwa mafanikio. Lakini pia kueza kufundisha watu namna ya kutumia hiyo mifumo. Hata hizi akilimnemba mimi naweza nikatengeneza. Kwa maanayo shughuli hii mi naifanya ndo shughuli ambayo inanipendeza sana.

Ni zoea gani nzuri ulilo jenga. Kabla sijaenda mbali ningependa kukuambia kwamba hii zoea, zoea hatusemi zoea gani nzuri. Tunasema zoea gani zuri ulilo jenga. Hivo ndio swali utakavi zuri. Hasafu kujibu ni kwamba zoea zuri mbalo mimi ni milijenga. Ni kueza kufanya maombi mara kwa mara. Kwa kuwa na amini Yesu Kristo. Ndiye mungu wangu ambaye ana nitetea ana nipigania na kunilinda miaka zote.

Mimi kumbukumbu za shule kiukweli ninazo nyingi kwa sababu ndani nimesoma shule tatu za awali nimesoma shule tatu za msingi ambazo mbili za awali zilikuwa mkwani mbea ambao ni shule ya gudyo pwa matumaini jema pamoja na shule ya upendo kisha nikahamia shule moja ambao inaitwa Flower Day Care Center ambayo ilikuwa Dar es Salaam halafu kuna shule nyingine niliosoma ni shule ya msingi makumbusho kisha nikaenda shule ya msingi bunge kisha ya mapambano kiuhalisia kabisa napenda kusema ya kwamba katika shule nakumbuka marafiki nakumbuka michezo tuliocheza masomo tuliosoma hizi ni kumbukumbu nzuri sana za shule ambazo sitakangi sahau pia walimu kama mwalimu Mwando Mwalimu sebastian kama kumpata mwalimu madila hivi vitu vimenisaidia sana na ni kumbukumbu ambazo sitakaa mimi nizifute tuu kirahisi. Hizi ziko moyoni mwangu na zitendelea kuishi ndani ya moyo wangu siku zote.

Je unatumia mfumo wa usalama wa vidole. Ndiyo mimi ninatumia katika simi yangu kwenda kuilinda simu yangu. Lakini pia sio katika simu yangu tu ata ofisini kwenda kwenye makabati ya ulinzi ambamo yameifadhiwa nyaraka. Tunatumia milango ya maofisini. Na napotaka kupita kuingia sehemu ingine ninatumia usalama wa vidole. Na lengo ni kuweza kuhakikisha kwamba tunapunguza uharifu kadri inavyowezekana. Na ikiwezekana kusiwe na uharifu kabisa. Na tukifika katika kiwango hicho. Akika usalama utakua ni mwema sana Tanzania. Na mungu atatubariki tutaweza kufika levo iyo. Ila kwa mimi binafsi natumia mfumo wa usalama wa vidole sana sana sana sana.

Nguvu zako ni zipi kazini. Nguvu zangu mimi bwana kazini ni uwezo wangu kuzalisha matokeo ambao nafanya bosi amini na bosi akiniamini ananipa nguvu kwa maana hii watu wengine wananiogopa wanajua bosi uko upande wangu kwa sababu ninatoa matokeo na sehemu kubwa hizo ndizo nguvu zangu zilipo kazini.

Ndiyo napenda kujaribu teknolojia mpya ili niweze kufanya mambo mapya tofauti tofauti na mambo yenyewe ni kuweza kurahisisha kazi na kufanya uzalishaji wa kipato kama unavyoona hapa katika hii mtandao ambao natumia sasa hivi inanisaidia sana na napenda sana kujua teknolojia mpya.

Mboga gani unazopenda kula? Napenda mboga tofauti tofauti lakini kula njegere. Pamoja na mboga nyingine nayopenda ni maharage yakiwa yamechanganywa na nazi, hata njegere zikiwa za nazi. Nikipata na wali basi, aaa mimi roho yangu inafurahi sana. Napendezwa na hicho chakula.